Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ninaye muamini sana na ninaye hisi niko huru kuzugumuza nae kitu chochote ni mtu anaye nisikiliza kunielewa na kunishauri kwa nia njema hata wakati ninapokosea ukaribu wetu umejengwa juu ya uaminifu heshima na mawasiliano ya wazi tunapenda kutumia muda pamoja na kuzungu kwa kuzungumuza kucheka au kushirikiana katika shughuli ya kawaida kama kutembea ku kutembeleana au kula pamoja. Wakati mwingine hatu hatuhitaji hata kufanya jabo kubwa uepo. Wake tu hunifanya nijisikie vizuri na mwenye amani. Rafiki huyu hunifanya nijiskie kuwa siko pekee yangu katika changamoto za maisha kwa ujumla rafiki yangu wankaribu ana nafasi muhimu sana katika maisha yangu. Hunipa guvu, faraja na furaha.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu zaidi maishani mwangu ni mama yangu. Tangu nikiwa mdogo alinifundisha umuhimu wa kuwa na heshima kwa watu wote bila kujali umri yao hali yao. Alisisitiza kuwa maneno na matendo yangu vina mchango mkubwa katika jinsi ninavyohusiana na wengine. Pia mm yangu alinifundisha kuwa mvumilivu na kufanya kazi kwa bidii. Aliniambia mara nyingi kuwa mafanikio hayaji kwa haraka, bali yanahitaji subira, juhudi na kujituma. Mafudisho haya yamenisaidia sana kukabiliana na changamoto za maisha bila kukata tamaa. Kwa ujumla, mafunzo kutoka kwa mama yangu yamekua msingi muhimu wa maisha yangu yamenijenga kuwa mtu mwenye maandili na anayetambua na anajitahidi kufanya yaliyo sahihi. Ninadhamini sana mchango wake na ninajivunia mafunzo ninayopata kutoka kwake.

Hapana sipendi kuogelea na hilo ni jambo la kawaida kabisa, ingawa watu wengi hufurahia kuogelea kama buradani au mazoezi mimi binafsi, sijisikii huru nikiwa majini. Wakati mwingine, huweza kuhisi hofu kidogo au kutokuwa na uhakika. Jambo linalonifanya nisifurahie shughuli hiyo. Badala ya kuogelea napendelea shughuli nyingine zinazohusu, zisizohusiana na maji mengi. Kama kutembea kufanya mazoezi mepesi au kupumzika kando ya maji bila kuingia. Nina amini kila mtu ana kile kinachomfaa na kile kinachomletea furaha. Nasi lazima kufuata kile kinachopendwa na wengi. Kwa ujumla kutopenda kuogelea hakupunguzi dhamani ya mtu. Kilicho muhimu ni kujitambua, kujiheshimu hisia zako na kushagua shughuli zisizo zina kupa amani na furaha katika maisha yako ya kila siku.

Timu ninayoipenda zaidi ya mpira wa miguu ni Manchester United. Kwa sababu ni klabu yenye historia kubwa na mashabiki wengi duniani kote. Nilianza kuipenda timu hii kutokana na mtindo wake wa kucheza na mafanikio mengi waliopata katika miaka ya nyuma. Hasa katika mashindano ya ligi kuu ya England na ligi ya mabingwa Ulaya, Manchester United imekuwa ikipeleka furaha kwa mashabiki wake kupitia mechi za kusisimua na ushindi wa kihistoria. Kile kinachonivutia kuhusu Manchester United ni roho ya kupambana hadi dakika ya mwisho. Timu hii imejulikana kwa kutoka tamaa kutoka kata tamaa hata ni inapokuwa nyuma ya mabao. Wachezaji wake wa zamani na wasasa wamekuwa wakionyesha kujituma nidhamu na upendo wa kweli kwa jezi ya klabu. Hii hunifanya nijisikie fahari ya kwa kuwa shabiki wao na kuendelea kuwaunga mkono hata wakati matokeo ya hayako mazuri. Kwa ujumla, kuipenda Manchester United ni zaidi ya kufuatilia matokeo ni hisia na utambulisho. Kila ninapotazama mechi zao, uhisi msisimko, matumaini na wakati mwingine maumivu, lakini yote hayo ni sehemu ya mapenzi ya mpira wa miguu, ninayopendelea nitaendelea kuipenda na kuiunga mkono Manchester United kwa dhati, kwa sababu ni timu iliojaa historia heshima na ndoto za mashabiki wengi.

Study muhimu sana kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri. Kua na uwezo wa kueleza mawazo kwa uwazi, kusikiliza wengine kwa umakini na kujibu kwa heshima husaidia kazi kufanyika kwa ufanisi. Mawasiliano mawazuri huimarisha ushikirikiano na kupunguza migogoro kazini. Standi nyingine muhimu ni usimamizi wa muda kupanga kazi kuweka vipaumbele na kuheshimu muda wa mwisho hunisaidia kukamilisha majukumu kwa wakati. Hii huongeza tija na kunifanya niwe mtu wa kuaminika kazini kwa ujumla, uwezo wa kujifunza na kubadilika. Ni stadi muhimu pia, mazingira ya kazi hubadilika mara kwa mara. Hivyo, kua tayari kujifunza mbinu umpya na kukubali mabadiliko hundisaidia kuendelea kufanya kazi kwa ubora na kukua kitaaluma.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kulima. Ingawa kulima ni muhimu kwa chakula na maisha. Mimi sipendi kazi hiyo kwa sababu ni ngumu, inachosha na inahitaji muda mrefu. Kutoka kuchimba, kupanda, hadi kupanda na kumwagilia mimea maji. Huchukua nguvu nyingi za mwili na mara nyingi huniacha nimechoka sana. Zaidi ya hiyo kulima kuna hitaji uvumilivu mkubwa na ustahimilivu wa hali ya hewa kama juwakali ya umvua nyingi. Jambo ambalo si rahisi kwangu. Hata wakati matokeo ni mazuri kama ya mwili na juhudi nyingi. Hufanya nisi chukuliwe kama burudani bali kama kazi ngumu tu. Kwa kifupi ingawa kulima ni muhimu na kina faida, mimi binafsi sipati burudani kufanya kazi hiyo.

Jambo muhimu zaidi la dini kwangu ni imani na maadili. Imani hunipa nguvu ya kukabiliana na changomoto za maisha na kunisaidia kuwa na matumaini hata katika wakati mgumu. Ni msingi wa kuelewa kuwa kila jambo linamaana au kuwa na mwongozo wa kufanya maamuzi sahihi. Zaidi ya imani, maadili ya dini, kama upendo heshima uwaminifu na huruma ni muhimu sana, yana niongoza jinsi ni.